Mimi binafsi natumia programu tofauti tofauti kulingana na mahali pa kazi. Mfano natumia Microsoft Office kwa taarifa, pia natumia Spotify na YouTube kwa burudani, natumia Instagram na Facebook kwa mitandao ya kijamii, na pia natumia Microsoft Office kwa kazi za kiofisi. Lingine, mimi hutumia Google na wavuti kwa taarifa.

Baada ya siku ndefu, ninapopumzika kwa kutazama, video mbali mbali. Katika kompyuta, laputopu, tarakilishi na hata katika simu yangu. Vile vile baada ya siku ndefu, mimi hupenda sana kuona habari katika televisheni yangu. Mimi hupenda sana habari ya saa tatu. Napenda sana habari ya saa tatu katika televisheni ya sitizeni. Kwani napenda sana jeff koinange, vile anavyo ongea na hata vile vile napenda vile ambavyo anaweza, kuhutubia watu, au vile ambavyo Jeff anahutubia watazamaji wake. Pia, baada ya siku ndefu, mimi huweza kusoma vitabu mbali mbali kama vitabu vya hadithi. Mimi navipenda sana hasa hadithi za kijamii. Ambazo zinaeza kunisadia kujua mila ya disturi na jamii fulani au hata vile vile jamii yetu. Pia, baada ya siku ndefu, mimi hufanya zoezi. Zoezi hii hunisadia sana kwa afya ya mwili yangu. Na pia huniwezesha kujiburudisha na hivo basi najipata mraisi wa kulala usiku. Baada ya siku mrefu, mimi hupenda sana kupika na kukula chakula kitamu kabla nilale. Bada ya siku mrefu, mimi sana sana pia hupenda kujilaza kitandani na pia, kuwaza mawazo ambayo yanaeza nisaidia.

Ila mimi sipendi kuendesha baiskeli hata kidogo. Kwani mimi ni mwoga sana kwa kuendesha baiskeli na hivo basi siwezi jishikilia baiskeli peke yangu na kuendesha. Pia sioni kama ni jambo muhimu sana kwa maisha wa mtoto wa kike. Ila ni jambo muhimu kwa watoto wa kiume. Kwani si lazima mimi nijifunze kuendesha baiskeli. Sipendi kuendesha baiskeli. Kwani sijiamini kama mimi mwenyewe naeza pata hiyo nguvu. Ama naeza kuwa na hiyo uwezo wa kuendesha baiskeli. Pia, sipendi kuendesha baiskeli sababu, sijahi jifunza wala sijahi jaribu kuendesha baiskeli. Pia, sipindi kuendesha baisikeli. Sababu, kwa kuendesha baiskeli naeza pata madhara kama vile. Naeza anguka na baiskeli na hivo basi kuumia vibaya. Vilevile pia baiskeli inaeza haribika na niteseke kwa kutoa mahali ambako nilifika kuirudisha mbali nilikotoa vile vile sipendi kuendesha baiskeli sababu kwa kuendesha baiskeli nitachomwa na jua kali ama nitanyeshewa pia na mvua.

Ndiyo mimi napenda kuzungumuza kuhusu siasa. Kwani kwa kuzungu kuzungumza kuhusu siasa unapata ujuzi wa kujadiliana na watu tofauti tofauti na hata kutatua migogoro pia kuzungumza kuhusu siasa, inaeza saidia kusongeza maendeleo ya jamii mbele. Pia kuzungumuza kuhusu siasa, inaboresha huduma za jamii tofauti tofauti kama vile kuzungumuza kuhusu siasa kunaeza leta hosipitalini kwa maendeo ambayo hakuna hosipitali hata kunaweza kuwa na shule. Kuzungumuza kuhusu siasa inajenga uongozi na ujuzi wa ku siasa bora na pia inaeza kuleta mabadiliko chanya katika maeneo tofauti tofauti. Kuzungumtha kuhusu siasa pia inasogeza wajibikaji wa viongozi na pia inasogeza maende leo ya kiuchumi.